Je, napenda kupika ndio, napenda kupika sana. Kupika ni moja apo wa shuguli ninazo zipenda kwa subabu ni fanya ni njisikie mwenye furaha na mwenye kujitegemea. Kupika siyo tu swala la kuanda chakula bali ni saana. Burudani na njia ya kuchifunza mambo mapya kila siku nlianza kupenda kupika nikiwa mdogo. Hasaa nilipokuwa nikimuangalia mzazi wangu akipika. Nilivutiwa na jinsi viungo tofauti vinavyounganishwa na kuekwa kwa chakula kitamu. Mara ya kwanza nilipojaribu kupika pekee yangu nilikuwa na hofu kidogo. Lakini badae nilijiamini zaidi na kuanza kufurahia machakato mzima wakupika. Kupika hunifundisha umumilivu na nidhamu ili chakula kiwe kitamu ni lazima kufuata hatua sahihi na kutumia viungo kwa kiasi kinachofa. Pika pia hunifanya nijifunze kupanga muda wangu vizuri. Hasa ninapopika chakula kinachoitaji muda mrefu kupitia kupika nimejifunza kuwa subira huleta matokeo mazuri. Sababu nyingine nayo nifanya, nipende kupika ni kwa sababu inanisaidia kujitunza ki afya. Ninapopika mwenyewe, nina uwezo wa kuchagua chakula chenye afya na kuepuka vyakula visivyo na thamani kwa mwili wangu. Kupika, nyumbani hunisaidia kula vizuri na kuishi maisha yenye afya bora. Kupika hunilete furaha ninapopikia watu wengine, ninapoona wakifurahia chakula nilichopika, najisikia, nikiwa na furaha na kuridhika sana. Kupika hunijenga katika mahusiano kwa sababu, huleta watu pamoja even if familia ama marafiki, chakula huunganisha watu na kuimarisha upendo baina yao. Zaidi ya yote kupika hunipa nafasi ya kuwa mbunifu naeza kujaribu mapishi mapya kuchanganya viungo tofauti na kubuni latha mpya kupitia kupika nimeguduwa kuwa makosa pia ni sehemu ya kujifunza. Sio kila jambo ama jaribio linafanikiwa lakini kila kosa hunifundisha kitu kipya. Kwa kumalizia napenda kupika kwa sababu hunijenga, hunifurahisha, hunisaidia kua mtu bora. Pika ni sahemu ya maisha na ninaamini ni ujuzi muhimu ambao kila mtu anapaswa kujifunza. Kupika, unifanya, nijivunie kile ninachoweza kufanya kwa mkono, kwa mikono yangu mwenyewe.

Kila mtu ana tambia anazozipenda na pia kuna tabia frani za watu wengine ambazo hazimpendezi. Mimi binafsi kuna tambia moja ya watu ambayo inanichukiza sana nayo ni kukosa heshima kwa wengine. Kukosa heshima ni tabia ambaye inayoweza kuharibu mahusiano, kureta chuki na kusababisha migogoro katika jamii. Kukosa heshima, kunaweza kujihidhilisha kwa njia nyingi, baadhi ya watu hudharao wengine kwa maneno, matendo, au hata kwa mtazamo wao. Kuna watu hupenda kuwabeza wenzao, kuwacheka au kuwazungumza vibaya juu yao, juu yao bila kujali hisia zao. Tabia hii inanichukiza kwa sababu humfanya mtu ajisikie mdogo asiye na thamani na wakati mwingine huathiri hata kujiamini kwake. Tabia nyingine ya kukosa heshima ni kutowaskiriza wengine. Kuna watu wanafikiri mawazo yao ndio mbola kuliko ya mtu mwingine yeyote. Wanapozungumza hawapendi kusikiriza maoni ya wengine na mara nyingi huwakatiza wanapoongea. Tabia hii inanichukiza kwa sababu inaonesha ubinafsi na kiburi. Kina mtu ana haki ya kusikilizwa haijarishi ni mdogo au tajiri mkubwa au maskini. Pia inanichukiza kuona watu wakikosa heshima kwa wazee walimu au viongozi. Wazee wana hekima na uzoefu mkubwa wa maisha. Hivyo wanastahili kuheshimiwa walimu na viongozi pia hufanya kazi muhimu katika jamii. Kukosa heshima kwao ni daliri ya marezi, duni na kutokujali, maadiri ya jamii. Zaidi ya hayo, tabia ya kukosa heshima huenda sababa na lugha chafu na matusi. Kuna mtu hutumia lugha mbaya hata mbele ya watoto au handharani. Hii ni tabia inayochafua jamii na kuharibu maadiri mema. Ruga nzuri hujenga lakini ruga mbaya hubomoa sababu inayofanya tabia hii inanichukiza sana ni kwa sababu heshima ni msingi wa amani na mshikamano. Jamii yenye heshima huishi kwa amani, upendo na kuerewana. Bila heshima hakuna maedereo ya kweri. Kwani watu hawawezi kushirikiana vizuri. Nikimalizia, ninaamini kuwa kila mmoja wetu ana jukumu la kuonyesha heshima kwa wengine heshima haigalimi, haigalimu chochote. Lakini thamana yake ni kubwa, sana. Tukijifunza kuwaheshimu, kuhaheshimu, na kuheshimiana tutaishi katika jamii bora, yenye upendo na maelewano. Diyo maana tabia ya ukosa heshima inanichukiza na ningependa kuona watu wengi wakibadirika na kuishi kwa maadili mema. Hiyo dio tabia ambayo inanichukiza sana kwa watu.

Swali la kama napendelea kitanda kigumu au kitanda kizuri. Ni suali ambalo watu wengi hulijibu tofauti kulingana na uzoefu wao. Mimi binafsi napendelea kitanda kizuri kwa sababu hunipa usingizi mzuri na unifanya nijiskie nipo huru na nimepumzika vizuri. Baanda ya siku refu, kazi, masomo au shuguli nyingine za kila siku, mwili huitaji kupumuzika. Kitanda kizuli hunisaidia kupumzisha misuli ya mwili na kupunguza uchovu. Ninaporara kwenye kitanda kizuri usingizi unijia kwa haraka na ninarara kwa amani bila kugeukageuka sana usiku. Hata hivyo ninafahamu kuwa kuna watu wanaopenderea kitanda kigumu kwa sababu wanasema ni kizuri kwa afya ya mgongo. Ingawa hiyo ni kweri kwa baadhi ya watu mimi huona kitanda kigumu hunifanya nijisikie maumivu ya mwiri hata ninapo amka asubui badala ya kujisikia nipo tayari kwa siku mpya. Kila siku najisikia nikiwa na uchovu mwingi sana. Tanda kizuri pia hunisaidia kiafya kwa njia nyingi. Usingizi mzuri hunisaidia kuwa na akiri timamu kupunguza msongo wa mawazo kuongeza umakini katika shuguli zangu za kila siku. Ninapokosa usingizi wa kutosha au ninaporara vibaya huadhiri hali yangu ya kila ya siku mzima hata mahusiano yangu na watu wengine. Zaidi ya hilo kitanda kizuri hunifanya, njisikia, faraja na utulivu, yani niwe na fulaha na nimetulia. Wakati mwingine, sio tu kurara bali hata kukaa kitandani na kupumuzika kunaleta amani ya moyo. Ni sehemu ambayo hunipa nafasi ya kufikiria, kusoma au hata kutafakali juu ya maisha. Kwa kumalizia, ingawa kila mtu ana upendereo wake mimi napenderea kitanda kizuri kwa sababu hunipa usingizi bora, afya njema, furaha, kuridhika, mengineo. Usingizi ni sehemu muhimu ya maisha na kitanda kizuri kinachangia sana katika kuhakikisha napata mapumziko ya kutosha. Ndiyo maana nahamini kuwa kuchagua, kitanda kizuri ni kujijali mwenyewe.

Kila mtu anatukio frani katika maisha yake ambalo haliwezi kusahaurika. Tukio hilo humfudisha, umbadilisha na mara nyingi humfanya angalie maisha kwa mtazamo tofauti. Katika maisha yangu, tukio muhimu ambalo sitaweza kulisahau ni wakati nilipofaulu kushinda changa moto kubwa iliokua ina nitatiza kwa mda mrefu. Kabla ya tukio hilo, nilikuwa nikijiona mtu asiye jiamini sana, nilikuwa na hofu ya kushindwa, na mara nyingi nilikuwa nikikata tamaa haraka. Kulikuwa na kipindi ambacho, nilipita, nilipitia changamoto nyingi, hasaa katika masomo na maisha ya kifamilia. Wakati huo nilijisikia kama juhudi zangu hazikuwa na maana. Hata hivyo siku moja nilifanya uamuzi wa kujipa moyo na kuamini kuwa ningeweza kufanya vizuri zaidi. Nilianza kujituma kumuomba ushauri kwa watu waliokuwa wakini jari na kufanya kazi kwa bidii bila kukata tamaa. Haikuwa laisi lakini nirijifunza kuwa mafanikio hayaji haraka unahitaji uvuumirivu na nidhamu. Atimae, siku ya matokeo ilipofika, niligundua kuwa juhudi zangu, hazikuwa bure, nilifanikiwa na nikahisi fulaha kubwa sana. Tukio hilo lilinifundisha kuwa kushindwa siyo mwisho wa maisha, bali nisehemu ya kujifunza. Kwanzia hiyo siku mtazamo wangu kuhusu changamoko, changamoto, ulibadilika kabisa sana. Tukio hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu rilinijengea kiakiri na kishia. Hivi nionyesha kuwa naweza kushinda changamoto nikipambana na kujiamini. Pia ririnifudisha kudhamini, juhudi, dogo ndogo, ambazo, baadae huleta matukio makubwa, naya rio na manufaa sana katika maisha yetu. Nikimarizia, tukio hiri muhimu katika maisha yangu, itanikumbusha kila wakati kuwa hakuna, lisilowezekana, linanipa nguvu ya kuenderea mbele hata ninapukutana na vizingiti nitukio ambaro limeacha alama kubwa katika maisha yangu, na nitaenderea kuniongoza katika safari yangu ya maisha.

Mabadiriko kazini ni jambo ra kawaida wakati muingine mabadiriko huja bila kutarajiwa. Kama kubadirishiwa majukumu, ratiba au njia ya kufanya kazi, ingawa mambadiriko yanaweza kututia wasiwasi, mimi hujaribu, kuyakubari na kuyakabiri na kwa njia chanya. Kwanza, ninajaribu kukubari mambadiriko. Badara ya kuraramika au kukata. Mimi hujiambia kuwa mabariko nisehemu ya maisha ya kazi. Nikikumbari mapema unisaidia kupunguza hofu na msongo wa mawazo. Piri inahitaji ninajitahidi kujifunza mambo mapia. Mabadiliko mengi huja na ujuzi mpya unaohitajika. Mimi huuliza maswali kuomba msaanda pale ninapo pale nisipoelewa na kujifunza kutoka kwa wenzangu. Kujifunza hunisaidia kuzoea hali mpya haraka. Tatu, ninadumisha mtazamo mzuri. Mimi hujiambia kuwa mabadiliko yanaweza kuniletea fursa bora zaidi. Badala ya kuona matatizo tu. Mimi huangalia faida zinazo zinazo weza kutokea. Kama kuongea, kuongeza ujuzi au kuboresha utedaji wangu kazini. Ninashirikiana vizuri na wenzangu wa kazi. Mabadiliko yasipokuja ushirikiano ni muhimu. Kuwasiriana na wenzangu hunisaidia kuelewa mambo kwa urahisi na kufanya kazi kwa amani. Mwisho, ninajipa munda wakuzoea, najua sio kila kitu kitakuwa sawa mara moja. Ninajipa nafasia ya kukosea na kujifunza pole pole ili niweze kuwasawa na kuwa naweza kuendene na hio na mabadiliko alio chini. Kwa kufanya hivyo naweza kuendana na mabadiliko bila plesha kubwa. Nikimalizia mimi hushambulia mabadiliko kazini. Kwa kuyakubali, kujifunza, kuwa na mtazama mzuri, kushirikia na wengine na kujipa muda. Kwa njia hii mabadiliko hunijenga badala ya kunivunja. Hivyo divyo mimi ninavyo shamburia mabadiliko yanapo tokea kazini.

Kila mtu hupitia changamoto tofauti katika maisha. Kwa sababu ya uzoefu huo, kila mmoja ana ushauri fulani anaoweza kumpa mtu mwingine. Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni asikate tamaa kamwe hata mambo yanapokuwa ngumu, asikate tamaa kamwe. Maisha haya haina njia moja tu, kuna nyakati utafurahia na kuna nyakati utahuzunika. Wakati mambo hayaendi sawa, watu wengine hukata tamaa haraka na huanza kujiona hawana uwezo. Ushauri wangu ni kwamba mtu ajifunze kuwa na subira na kuendelee kujitahidi kwa sababu hakuna hali inayodumu milele. Pia ningependa kumshauri mtu ajiamini, kujiamini ni jambo muhimu sana. Usijilinganishe na wengine kwa sababu kila mtu ana safari yake. Kuna watu wamefanikiwa mapema na kuna wengine watafanikiwa baadaye. Kilicho muhimu ni kuamini uwezo wako na kufanya bidii kulingana na nafasi uliyo nayo na uliyopewa na Mwenyezi Mungu. Ushauri mwingine ni kusikiliza ushauri wa watu wema. Hasa wazazi, walimu na watu wenye uzoefu wa kutupa ushauri. Hii haimaanishi ufuate kila ushauri bila kufikiria. Ni lazima kusikiliza kwanza na ujue kuwa kusikiliza kunaweza kukusaidia kwa makosa mengi. Mtu anayesikiliza, hujifunza na hukua kiakili. Vile vile ningependa kumshauri mtu kuwa na nidhamu na maadili mema. Tabia njema humjenga mtu na humfanya aheshimiwe katika jamii. Kuwa mwaminifu, mnyenyekevu na mwenye heshima hufungua milango mingi maishani kuliko ujanja au udanganyifu. Mwisho, ningependa kumwambia mtu. Ajifunze mwenyewe afya ya mwili na akili ni muhimu. Pumzika, kula vizuri, chukua muda wa kujipenda. Mtu anayejitunza ana nguvu ya kukabiliana na changamoto zozote zitakazomjia maishani. Nikimalizia ushauri wangu kwa mtu mwingine ni huu: Usikate tamaa, jiamini, usikilize ushauri kwa makini. Lakini sio kila ushauri utufuata bila kufikiria. Uwe na maadili mema na ujitunze. Ushauri huu ni rahisi, lakini ukifuata unaweza kubadilisha maisha yako kwa njia nzuri na kwa njia nyingi sana.

Kuna vifaa vingi vya teknolojia vinavyo tumika katika maisha yetu ya kila siku. Kati ya vifaa hivyo vyote kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hii ime nisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza simu hunisaidia kuwasiliana na watu ninaweza kuwasiliana na familia yangu, marafiki na watu mwakazi kwa uraisi. Ninaweza kupika simu au kutuma ujube wowote mda wa wote. Bila simu mawasiliano yangekua magumu sana. Pili simu unisaidia kupata taalifa. Kupitia simu ninaweza kupata hambali kujifunza mambo mapya na kufanya utafiti mdogo. Ninapotaka kujua jabu fulani simu hunipa majibu haraka hii hunisaidia sana. Katika masomo, kazi na shuguli zozote zangu za kila siku simu hunisaidia kupanga maisha. Ninaweza kutumia simu. Kueka kumbukumbu kueka kengere ya kuniamusha asubuhi kueka ratiba yangu ya kazi za kila siku simu unikumbusha mambo muhimu ambayo ninge kumbuka kwa ulaisi bila msaada wa teknolojia. Pia simu hunisaidia kujiburudisha na kusikiliza mziki, kuangalia video, kutazama filamu, kuzungumza na marafiki na watu wa familia kuwa najisikia nimepumzika. Burudani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi au masomo. Simu hunisaidia wakati wa dharura. Ninapoitaji msaada wa haraka. Simu huniraisishia kuwasiliana na mtu yoyote. Hii hunifanya Nijisikie Nijisikie Sarama zaidi. Nikimalizia simu ya mkononi nikifaa muhimu sana katika maisha yangu. Imenisaidia sana katika mawasiliano elimu. Burudani Usalamu. Diyo maana siwezi Kuishi Pasipo kuwa na simu ya mkononi. Maana maisha yangu yanaeza kusimama. Papo, icho dicho kifaa cha teknolojia ambacho, siwezi kuishi pasipo.

Nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Mawasiliano ni jambo la msingi sana katika kazi yoyote. Kazi haiwezi kufanyika vizuri bila mawasiliano mazuri. Mawasiliano husaidia watu kuelewana, kushirikiana na kufanya kazi kwa amani. Kwa hiyo, kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa ujumbe unaeleweka vizuri na kwa wakati. Kwanza kabisa, kipaumbele cha kwanza katika mawasiliano kazini ni kusikiliza kwa makini. Watu wengi hupenda kuzungumza zaidi kuliko kusikiliza. Lakini kazini kusikiliza ni muhimu. Unapo mskiliza mwenzako kwa makini, unaelewa kile anachosema na unajua unachotakiwa kufanya. Kusikiliza vizuri husaidia kupunguza makosa na migogoro kazini. Ni muhimu sana kuzungumza kwa uwazi na kwa lugha rahisi. Kazini mtu hapaswi kutumia maneno magumu au ujumbe usioeleweka. Ujumbe uwe mfupi wazi na moja kwa moja. Kuzungumza wazi kunasaidia kila mtu kuelewa majukumu yake na kufanya kazi bila kuchanganyikiwa. Kipaumbele kingine muhimu ni heshima katika mawasiliana. Ni muhimu kuzungumza kwa adabu na kwa sauti mzuri. Hata kama kuna tofauti za maoni, heshima inapaswa kudumishwa. Mawasiliano yenye heshima hujenga mahusiano mazuri kazini na hufanya watu wajisikie kudhaminiwa na kuheshimiwa. Mawasiliana mazuri kazini yanahusisha kutoa na kupokea murenjeo show. Mrejesho ni muhimu kwa kumsaidia mtu kujua kama anafanya kazi vizuri au kama anahitaji kuboresha. Mrejesho unapaswa kutolewa kwa njia nzuri na yenye lengo la kusaidia siku mbarao mtu. Kupokea mrejesho pia ni muhimu ili mtu ajifunze na kuboresha kazi yake. Kipaumbele kingine ni kuchagua njia sahihi ya mawasiliano. Wakati mwingine ni bora kuzungumza ana kwa ana hasa pale jambo ni muhimu. Wakati mwingine simu au ujumbe unatosha. Kuchagua njia sahihi unisaidia husaidia ujumbe kufika kwa wakati na kwa njia inayofaa. Zaidi ya hayo mawasiliano kazini yanahitaji uvumilivu na subira. Kwa maana subira huvuta heri. Wakati mwingine watu hawaelewi haraka au wanahitaji kufafanuliwa zaidi. Kuwa mvumilivu kunasaidia kudumisha amani kazini na kuimarisha ushirikiano. Mwisho kabisa kipaumbele kikubwa katika mawasiliano kazini ni ushirikiano. Mawasiliano mazuri huleta umoja na mshikamano kazini. Watu wanapo wasiliana vizuri hufanya kazi kama timu moja na mafanikio huongezeka Nikimalizia Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kusikiliza kwa makini. Kuzungumza kwa uwazi, kuheshimiana, kutoa na kupokea mrejesho. Kuwa na subira na kushirikiana. Mawasiliana mazuri hujenga mazingira bora ya kazi na huleta mafanikio kwa wote. Hiyo ndo mada ya leo.

Siku zangu za mvua huwa tofauti na siku nyingine. Mara nyingi mvua hunifanya ni badilishe mipango yangu ya kawaida. Ingawa siku za mvua huleta baridi na wakati mwingine usumbufu. Mimi hujitahidi kuzitumia vizuri kwa kufanya shughuli mbalimbali. Kwanza kabisa siku za mvua hunifanya kubaki ndani ya nyumba mara nyingi badala ya kutoka nje. Mimi hupendelea kufanya kazi za ndani kama kusafisha nyumba, kupanga vyombo au kuwasha nguo ndogo ndogo. Mvua hunipa muda wa kufanya kazi ambazo wakati mwingine kosa nafasi ya kuzifanya. Siku za mvua hunipa nafasi ya kupumzika na kufikiria. Ninapoka ndani ni kisikia sauti ya mvua kinyesha. Najisikia mtulivu. Wakati huu hutumia kusoma kitabu kuandika ama kusikiliza mziki ama kutazama filamu mbalimbali. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia vizuri. Siku za mvua hunifanya kupika chakula cha moto. Baridi ya mvua hunifanya nipende kula chakula cha moto kama chai supu au chakula kilichopikwa vizuri. Kupika wakati wa mvua hunipa furaha na hunifanya nijisikie niko chumbani kabisa. Pia siku za mvua hunipa muda wa kuwasiliana na familia au marafiki. Ninapo kuwa nyumbani hutumia simu kuwasiliana watu wangu wa karibu. Mazungumzo haya hunifanya nijisikie karibu na wengine na kuniondolea upweke. Zaidi ya hayo siku za mvua hunisaidia kupanga mipango ya baadaye ninapotulia nyumbani, kupitia ratiba yangu, kupanga kazi za siku zijazo na kuweka malengo mapya. Mvua hunipa nafasi ya kufikria kwa utulivu. Nikimalizia, siku za mvua si siku za kupoteza muda. Ingawa, hunifanya nibaki nyumbani. Mimi hutumia siku hizo kufanya kazi za ndani kama kupumzika, pika, kuwasiliana na wengine na kupanga maisha yangu. Kwa njia hii, siku za mvua hunipa faida, nyingi sana na utulivu mwingi wa mwilini. Ambao huniwezesha kuendelea na kazi zangu pindi tu mvua acha kunyesha. Hiyo ndiyo mada ya leo.

Ripoti za kazi ni jambo muhimu sana kazini ripoti hunisaidia kuonyesha kazi iliofanywa. Maendeleao yaliyopatikana na chagamoto zilizo jitokeza. Mimi huwadaa lipoti za kazi kwa kufuata hatua laisi na zirizo wazi. Ili kuwakikisha ya lipoti yangu inaeleweka vizuli sana hasa kwa wakuu wangu na watu ambao tunafanya kazi na wao. Kwanza mimi huwanza kwa kukunya kukusanya taarifa zote muhimu kabla ya kuadika ripoti. Mimi hukusanya kumbukumbu za kazi niliofanya talehe na muda na matokeo ya kazi hiyo. Hii hunisaidia kuhakikisha kuwa ninachoandika ni cha ukweli na sahihi. Pili, mimi huwanza ripoti kwa kuandika utangulizi mfupi. Katika utangulizi, mimi hueleza aina ya kazi niliofanya na kipindi ambacho kazi hiyo ilifanyika. Utangurizi, unisaidia kumfanya msomaji, aelewe, halaka lipoti inahusu nini na iliandikwa lini na nani. Mimi huandika maelezo ya kazi iliofanyika. Hapo, mimi hueleza kazi kwa hatua nikitumia lugha lahisi na wazi. Ninaandika kile kilichofanywa, jinsi kilivyofanywa na nani alihusika kukifanya. Hii husaidia msomaji kuelewa vizuri vile kazi ilivyoendelea au mchakato wa kazi. Mimi huadika matokeo ya kazi katika sehemu hii. Katika sehemu hii. Mimi huereza kilichofanikiwa na maendereo yalivyo patikana. Kama kulitokea, kulikuwa na mchangamoto. Mimi huzitaja pia na kueleza ni zilivyo shugulikiwa. Hii huonyesha uwazi na uwaminifu katika kazi. Pia mimi huandika mapendekezo au maoni yangu. Hapa mimi hueleza kile ninachofikiria kinaweza kuboresha baadae ili kazi ifanyike vizuri zaidi. Sehemu hii ni muhimu kwa sababu usaidia kuboresha kazi za baadae. Mwisho, mimi hukagua lipoti yangu kwa kusoma tena kabla ya kuiwasilisha. Mimi huikagua, hukagua makosa ya maneno, mpangilio na uhakika wa taarifa. Kuhakikisha lipoti iko sawa unifanya, nijiamini ninapo iwasilisha. Mimi, huandaa lipoti kwa kazi, kwa kukusanya taarifa, kuandika utangurizi, kueleza kazi, kuonyesha matokeo, kutoa mapendakezo na kukagua lipoti. Njia hii unisaidia kuandaa lipoti ilio wazi sahihi, na inayo eleweka na kila mtu hapo kazini.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anayefanya biashara yake kwa bidii. Uaminifu na busara. Si lazima awe tajiri sana bali awe mtu anayejali wateja wake. Anaipanga biashara yake vizuri na anayejifunza kila siku ili kuboresha kazi yake. Kwanza kabisa mwana biashara bora ni mwenye nidhamu na bidii. Huamka mapema hufungua biashara kwa wakati na hufanya kazi kwa juhudi bila kuchoka haraka. Anayejua kuwa mafanikio katika biashara hayaji maramoja. Bali huja polepole kupitia kazi ngumu na subira. Mfanya biyashara bora ni mwaminifu huwatendea wateja wake kwa haki na hatoi bidhaa fake au bidhaa za udanganyifu. Uaminifu humjengea jina nzuri katika jamii na wateja. Humwamini na kurudi tena kununua. Biashara inayojengwa juu ya uaminifu hudumu kwa muda mrefu sana kwa sababu ya uaminifu kwake baina yake na wateja wake. Mfanya biashara bora ni anayejali wateja wake huwaheshimu, huwasikiliza na husaidia pale anapohitaji msaada. Huduma nzuri huwafanya wateja wajisikie kudhaminiwa. Mfanyi biashara anayejali wateja huongeza wateja na kukuza biashara yake. Mfanyi biashara ni anayepanga matumizi na faida vizuri. Hatumi mapato yake yote aliyopata ovyovyo. Bali huweka akiba na kuwekeza tena katika biashara yake. Kupanga fedha vizuri humsaidia biashara kukua na kuepuka hasara. Mfanya biashara bora ni anayekubali, kujifunza na kubadilika. Dunia ya biashara hubadilika kila siku. Mfanya biashara mzuri hujifunza binu mpya, hutumia teknolojia inapowezekana na hukubali ushauri. Kujifunza humsaidia kuendelea mbele. Mfanya biashara bora ni anayeheshimu sheria na jamii. Hufuata sheria za biashara, hulipa kodi na husaidia jamii inapowezekana. Hii humfanya aheshimiwe na kuwa mfano mzuri kwa wengine mwisho mwisho. Mfanya biashara bora zaidi ni yule mwenye bidii. Uaminifu, anayejali wateja, anayepanga fedha, vizuri na anayejifunza kila siku. Sifa hizi humsaidia kufanikiwa na kujenga biashara imara inayodumu sana.

Siku ya kuzariwa ni siku muhimu sana katika maisha ya mtu. Ni siku ya kushukuru mungu kwa uhai na kwa mwaka mwingine mpya wa maisha. Mimi husherekea siku yangu ya kuzariwa kwa jia lahisi lakini yenye maana kubwa kwangu. Kwanza kabisa siku yangu ya kuzariwa huanza kwa kushukuru. Mimi huwa na chukua muda wa kufikilia safari ya maisha yangu. Mambo nilioyapitia na hatua ni lio fikia huwa na mshukuru mungu kwa kunirida, kunipa afya na kuniwezesha kuniwezesha kufika siku hiyo. Hii hunipa amani ya moyo na furaha. Piri, mimi hupenda kuwa karibu na familia yangu siku hiyo. Ikiweze kana, mimi hutumia munda na wazazi, dugu au jamaa ama malafiki wangu. Kuwa nao hunifanya nijiskie kupendwa na kuthaminiwa sana. Wakati mwingine tunakula pamoja nao au tunazungumuza kwa furaha tele. Siku ya kuzaliwa hunifanya kujifurahisha kwa jia lahisi. Si lazima kufanya sherehe kubwa. Wakati mwingine mimi hununua chakula ni nacho kipenda au huandaa chakula nyumbani. Keki dogo au chakula kizuri unifanya nijisikie furaha. Siku yangu ya kuzaliwa unipa nafasi ya kupumzika. Huwa najitenga kidogo na shuguli za kawaida. Huwa nasikiriza muziki nangaria firamu. Au kufanya jabo linalonifurahisha kupumzika unisaidia kufurahia siku hiyo kikamirifu. Zaidi ya hayo siku ya kuzaliwa unifanya kueka malengo mapya ya mwaka ambao ni meuingia. Mimi hujiuriza ni mambo gani ningependa kufanikisha katika mwaka mpya wa maisha yangu. Mimi hujiwekea marengo ya kujiboresha, kufanya kazi kwa bidii na kuwa mtu bora zaidi. Nikimarizia, mimi hupenda kuwasiliana na marafiki. Kupokea saramu na pongezi hunifanya ni jisikie mwenye thamani. Wakati mwingine, mimi hupiga simu au kujibu ujumbe kwa furaha. Siku yangu ya kuzaliwa hivi ndivyo mihufanya kwa ujumla. Mimi usherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kushukuru. Kuwa na familia kujifurahisha kwa njia rahisi kupumzika na kuweka marengo mapya siku hiyo unikumbusha kuwa maisha nizawadi na yanapaswa kuthaminiwa. Kila siku unapoamuka kila siku unaporala.

Wakati wa baridi, huwa ni kipindi ambacho mwili huhitaji uangalizi wa ziada. Baridi kali huathiri afya, hali ya mwili na hata mipango ya kila siku. Mimi huwa na mambo kadhaa ninayofanya ili kujilinda na kuendelea kuishi vizuri wakati wa baridi kali. Kwanza, wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo nzito na zenye joto sana. Mimi huvaa sweta, koti na wakati mwingine kofia ili kuzuia baridi isiingie mwilini. Kuvaa vizuri hunisaidia kujisikia mwenye joto na kuepuka magonjwa kama kikohozi. Wakati wa baridi kali mimi hupenda kunywa vinywaji vyenye moto. Mimi hufurahishwa kwa kunywa chai ya moto, kahawa au maziwa vyenye moto. Vinywaji hivi hunipa joto na hunifanya nijisikie vizuri zaidi, hasa, asubuhi na usiku. Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kula chakula cha moto. Chakula kama supu, uji au chakula kilichopikwa vizuri, hunisaidia kupata joto na nguvu mwilini. Chakula cha moto, hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye afya. Wakati wa baridi kali, mimi hupendelea kubaki ndani ya nyumba inapowezekana. Mimi hukaa ndani, kujilinda dhidi ya upepo mkali na baridi kali. Nikiwa ndani, mimi hujitahidi kufanya kazi ndogondogo, kama kusoma, kupanga nyumba, kupumzika, kuosha manguo na kadhalika. Wakati wa baridi kali, mimi hupumzika zaidi. Baridi hufanya mwili kuchoka, haraka, hivyo nahitaji muda wa kulala vya kutosha. Usingizi, hunisaidia, husaidia mwili kurejesha nguvu na kujilinda dhidi ya magonjwa. Wakati wa baridi, mimi hujitunza kiafya. Nahitaji kunywa maji ya kutosha hata kama si baridi na kuepuka kukaa kwenye baridi kwa muda mrefu. Pia mimi hujitahidi kudumisha usafi ili kuepuka maambukizi ya magonjwa. Kwa jumla, wakati wa baridi mimi huwa mimi huwa navaa nguo za joto. Mimi hunywa vinywaji vya moto, hula chakula chenye moto, hubaki ndani napowezekana. Hupumzika na kujitunza kiafya, kwa kufanya hayo naweza kuishi vizuri hata wakati wa baridi unapofika. Naam. Hayo ni mambo ambayo mimi hufanya wakati wa baridi.

Kuna wanyama wengi duniani wakufugwa na waporini. Kila mnyama anasifazake. Mimi binafsi napenda sana mbwa. Mbwa ni mnyama ni nayempenda kwa sababu ya uaminifu wake, ulizi wake na urafiki wake kwa binadamu. Napenda mbwa kwa sababu ni mnyama mwaminifu. Mbwa humlinda mmiliki wake na upakia karibu na yewakati wote. Hata mmiliki anapokuwa na shida mbwa huwa pembeni yake uaminifu huu hunifanya ni mdhamini sana mbwa mbwa ni mnyama ana yefaa kwa ulinzi mbwa hulinda nyumba na mali. Anapotambua hatari au mgeni a siyejulikana. Hubweka na kutoa sauti ili kumzubaisha huyo mgeni na kumwalifu mwenyeji kuwa kuna mtua siyetarajiwa. Hii humfanya watu wajisikie salama hasanya katiza usiku. Napenda mbwa kwasababu nirafiki wa binadamu mbwa hupenda kucheza na binadamu na hufurahia kuwa karibu na watu unapocheza kukimbia huleta furaha na hupunguza upweke mbwa hunifanya nijisikie mwenye furaha sana mbwa ni mnyama rahisi kumfundisha, anaweza kufundishwa kufuata maagizo, kulinda, au hata kusaidia watu katika kazi mbali mbali za kila siku. Hii huonyesha kuwa mbwa anaakili, anaweza kusaidia binadamu, kwa njia nyingi sana. Kupenda wanyama kama mbwa, hunifundisha, huruma na uwajibikaji sana sana. Kumtunza mnyama kuna hitaji kumpa chakula, maji, kumlinda, kuangalia, magonjwa, kulala na kadharika. Hii hunifanya nijifunze kujalivi umbe wengine. Kwaujumla, napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu, mlinzi, rafiki na mnyama mwenye msaada kwa binadamu ingawa kuna wanyama wengi, wazuri sana mbwa ndiye mnyama ni nayempenda zaidi kwaha wanyama wote, wapori na mawanyumbani.

Mkutano ni jambo muhimu sana katika kazi ya kila mtu ya kila siku. Ili mkutano ufanikiwe ni lazima mtu ajiandaaye vizuri na mapema. Mimi huwa na mambo kadha ninayofanya ili kujiandaa kwa mkutano wangu. Mimi husoma lengo la mkutano. Huangalia maada zitakazo jadiliwa ili nijue mkutano unahusu nini. Hii hunisaidia kuelewa nitachangia nini. Nitajiandaa vipi. Kuwa na uelewa wa mkutano hunipa ujasiri wa kuhudhuria mkutano huu. Mimi hujiandaa kwa kuandaa maandishi au hoja zangu mapema. Mimi huandika mambo muhimu ninayotaka kusema au kuyauliza. Hii hunisaidia nisiwe na wasiwasi wakati wa mkutano na nizungumze kwa mpangilio mzuri. Mimi huandaa nyaraka ama vifaa nitakavyo hitaji. Ikiwa ni mkutano wa kazi, mimi huandaa ripoti, kalamu, au daftari. Kuwa tayari na vifaa vyote hunisaidia mkutano uende vizuri bila usumbufu. Mimi kujiandaa kima umbile na kisaikolojia. Kuvaa mavazi yanayofaa mkutanoni na kujitahidi kufika mapema. Kufika mapema hunipa muda wa kutulia na kujiweka tayari kabla ya mkutano kuanza. Mimi hupumzika vizuri kabla ya mkutano. Usingizi wa kutosha, hunifanya niwe makini na mwenye nguvu ili kuhudhuria mkutano huo. Mimi hujitahidi kula chakula kidogo ili nisiwe na uchovu au njaa wakati mkutano unapoendelea. Mimi huweka mawazo chanya, kujiambia kuwa mkutano utenda vizuri na kuwa nitaweza kushiriki kikamilifu inabifa. Mawazo mazuri hunisaidia kuondoa hofu na kuongeza ujasiri wangu mkutanoni. Kwa ujumla, kujiandaa kwa mkutano ni muhimu sana. Mimi husoma lengo la mkutano kuandaa hoja zangu. Kuandaa vifaa nitakavyo tumia kujiandaa kisaikolojia. Kupumzika vizuri kuweka mawazo chanya kula chakula kidogo na kwa hivyo mkutano wangu asilimia tisini hufanikiwa kuwa mkutano mzuri.

Kusoma vitabu ni jambo la kila mwanadamu maishani mwake. Vitabu hutupa maarifa, hutufundisha maadili na hutusaidia kufikiria kwa kina. Mimi binafsi napenda kusoma vitabu vya hadithi na vitabu vya kujiongeza maarifa. Napenda sana vitabu vya hadithi. Hadithi huvutia kwa sababu hunipeleka katika dunia nyingine ya mawazo. Ninaposoma hadithi mimi hujiona kama niko ndani ya simulizi hilo. Hadithi hunifundisha mafunzo ya maisha kama uvumilivu, uaminifu na subira. Napenda vitabu vya kujiongeza maarifa. Vitabu hivi hunisaidia kujifunza mambo mapya kuhusu maisha, kazi na tabia njema. Hunifundisha jinsi ya kupanga maisha yangu, kuweka malengo na kujiboresha kila siku. Vitabu vya aina hii hunipa motisha. Napenda kusoma vitabu kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapochoka au kuwa na mawazo mengi kusoma hunifanya nitulie. Ni njia mzuri ya kupumzika na kujiburudisha bila gharama kubwa. Kusoma vitabu husaidia kuboresha lugha yangu. Ninapokutana na maneno mapya mimi hujifunza maana yake na baadaye kuyatumia katika maongezi au kazi zangu. Na hii hunisaidia kuzungumza pia na kuandika vizuri zaidi. Kusoma hunisaidia kupata mawazo mapya. Vitabu hunifanya nifikirie kwa upana na kuona maisha kwa mtazamo tofauti na ambao nilikuwa naona nao. Hii hunisaidia kufanya maamuzi bora kwa kila kitu ninachokifanya kila siku. Kwa ujumla, napenda kusoma vitabu vya hadithi na vitabu vya kuongeza maarifa kwa sababu hunifundisha kuburudisha, hunifundisha, huniburudisha, hunijenga, huniarifu. Kusoma vitabu ni tabia nzuri ambayo humsaidia mtu kukua kiakili na kimaisha.

Mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunisaidia katika mambo mengi ya kila siku. Kuwa mtu wa ubunifu kunamanisha kuwa nina uwezo wa kufikilia kwa njia tofauti. Kuleta mawazo mapya na kutafuta matatizo kwa jia lahisi lakini yenye maana. Napenda ubunifu kwa sababu unifanya nijitofautishe na wengine. Ninapokutana na changamoto siogopi kufikiria kwa njia mpya. Badara ya kukata tamaa mimi hujalibu kutafuta suruhisho kwa kutumia mawazo yangu mwenyewe. Hii hunipa ujasiri na hunifanya nijiamini zaidi kwa kila kitu ninachofanya. Ubunifu hunisaidia sana katika masomo na kazi yangu. Ninapopewa kazi ya kuandika kuandaa wazo au kufanya mladi mimi ujaribu kufanya kitu cha kipekee. Napenda kuyapanga mawazo yangu vizuri na kuyawasilisha kwa njia inayoeleweka na kuvutia. Hii unisaidia kufanya kazi kwa ubola zaidi. Kuwa mtu wa ubunifu hunifanya kupenda kujifunza mambo maapya. Ninapenda kusikiriza kusoma na kuangalia vitu vinavyoniongeza mawazo. Kila siku mimi hujalibu kujifunza kitu kipya ambacho kinaweza kunisaidia kuboresha ubunifu wangu. Kujifunza, unifanya niendele kukuwa kiakili. Ubunifu, hunifanya kujieleza vizuri. Naweza kueleza mawazo yangu kwa maneno maandishi au vitendo. Hii hunisaidia kuwasilisha vizuri. Kuwasiriana vizuri na watu wengine na kueleweka kwa ulahisi. Kwa kumalizia, mimi ni mtu wa ubunifu na najivunia kuwa hivyo. Ubunifu unijenga, unipa ujasiri na unisaidia kufanikiwa katika maisha. Ninaamini kuwa ubunifu ni kipaji muhimu ambacho kinapaswa kutunzwa na kuendelezwa kila siku kwa maisha ya kila binadamu anayejijua na anaye jifahamu.

Kucheza ni jabo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Hureta fulaha, upunguza msongo wa mawazo na huimalisha usiano kati ya watu. Mimi mara nyingi ucheza na marafiki zangu na wakati mwingine ucheza na wanafamilia wangu. Kulingana na muda na mazingira nilio. Napenda kucheza na marafiki wangu kwa sababu huwa tunafulahia pamoja. Tunapokutana kucheza sisi hucheza mchezo balibali kama mpila kalata mchezo ya simu na katharika. Kucheza na marafiki hunifanya nijisikie hulu na mwenye fulaha. Pia hunisaidia kusahau mawazo na changamoto za kila siku. Kucheza na marafiki hunisaidia kujenga urafiki mzuri. Tunapocheza sisi hujifunza kushirikiana, kuheshimiana na kusaidiana zaidi ya yote handi tunaposhindana sisi hujifunza kukumbali, kushindwa na kushinda kwa heshima. Haya yote hutujenga kitabia. Wakati mwingine, mimi hucheza na wanafamilia wangu. Hua ni wakati wa mapumziko au weekend. Tunaweza kucheza michezo ya ndani ya nyumba au kuzungumza na kucheka pamoja. Kucheza na familia unifanya nijisikie kalibu nao na uniongeza upendo kati yangu na watu wa familia yangu. Kucheza usaidia kiafya. Michezo ufanya. Unifanya niondoke kwenye kukaa muda mlefu bila kusogea. Michezo unisaidia usaidia mwili wangu kuwa na nguvu. Unipa pumzi mzuri na kunifanya nijisikie mwenye afya. Kucheza unifundisha nidhamu na matumizi mazuri ya muda huwa najifunza kucheza kwa wakati unaofaa bila kuwacha majukumu mengine muhimu kama kazi au masomo. Hii unisaidia kuwa na uwiano mzuri katika maisha yangu. Kwa ujumla, mimi ucheza maranyingi na marafiki zangu na wakati mwingine na watu wa familia yangu. Kucheza unipa fulaha, unijenga kiafya na huimalisha uhusiano wangu na watu wengine. Kwa hiyo kucheza ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.